Timu yangu ninayoipenda sana ya mpira wa miguu ni Manchester United. Nilianza kuipenda nikiwa mdogo sana. Ile time nikiwatch mechi na kuona vile timu inapigana hadi mwisho bila kuchoka. Ilikuwa inanifanya nijue mpira siyo kushinda tu. Ni moyo na kujituma. Mchezaji aliye nishangaza sana ni Cristiano Ronaldo. Yule jamaa alikuwa tofauti. Akishika mpira unajua kitu inatokea. Alikuwa anaamua mechi kubwa especially zile moment ambazo pressure yuko juu mechi ninazopenda sana ni zile za comeback time iko chini lakini labda inaamini hapo ndio unaona true spirit ya United timu ikishinda feelings ni poa sana furaha tu.unasahau stress zote unasema leo niko sawa United ime niwe kelea.

Ngoma? Ndiyo? Napenda kucheza ngoma sana. Kwangu ngoma si tu kusikiza beat na kusonga. Mwili, ni ile feeling yote inaambatana na. Nikisikiza wimbo mzuri, mwili hujipata tu unasonga bila force. Ngoma hunifanya kujiachilia, niachane na stress za life. Na najienjoy moment, hata kama niko solo ama na mabeshte. Nikicheza nahisi, niko free na happy. Pia napenda vile ngoma huleta watu pamoja. Unaeza kuwa hujui mtu lakini ukipata vibe moja kwa dance flow mnaelewana tu bila maneno Sheng kiasi, ngoma ni stress reliever proper. Ukicheza unasahau shida. Unaongeza mood na energy narudi freshi. Sio lazima uwe pro dancer, muhimu ni kuenjoy na kuwa real na vibe yako. Mradi beat inabamba, mimi niko ndani?

Wee, ndio, niliwahi kuenda maonyesho ya sanaa one time na ilikuwa experience ya kipekee. Nilifika mapema nikiwa na excitement lakini nilipoangalia around nikarealize watu wamejituma sana kwa dressing na vibes. Mimi nilikuwa nimevaa kawaida tu, nikaanza kujihisi kaa niko out of place kidogo. Nilikuwa natembea polepole nikijifanya niko confident. Lakini ndio, ndani aibu ilikuwa inanipiga. After a while nikazoea, nikaanza kufocus sana na yenyewe. Nikajipata nimeenjoy mpaka nikasahau hiyo aibu yote.